Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyeupe kwa sababu ni rangi ambayo nimeweza kuipaka katika nyumba yangu na ni pia ni rangi ambayo napenda kuvaa mavazi yangu. Huwa inanikumbusha, pale nilipokuwa mdogo, mama yangu alipenda sana rangi hiyo. Nyumba yangu nimeweza kuipaka rangi nyeupe na pia mavazi yangu mengi huwa ni rangi nyeupe. Huwa najihisi vizuri pale ambapo nakuwa, nimevaa kitu chanye rangi hiyo au ninapoeza kuiona sehemu yoyote.

Mazohezi ya kila siku hujumuisha kutembea, mimi huweza kuamuka saa kumi na mbili ya asubui na kueza kutembea umbali wa kilomita kumi hadi kumi na mbili. Kwa kueza kufanya hivyo, basi mimi weza kufanya afya ya mwili na akili kueza kuimarika na pia naweza kupunguza mafuta mwilini. Hivyo napenda kufanya mazoezi hayo kila siku.

Ndio, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa ni maisha ya kila siku. Ukiweza kuto kujihusisha na siasa basi unaweza kupitwa na mambo mengi ya maendeleo. Siasa imebeba maendeleo, siasa imebeba elimu, siasa imebeba afya. Hivyo, mtu kuweza kuzungumzia siasa inaweza kumsaidia, kuweza kuleta maendeleo katika jamii na kujua mambo gani yanaweza kufanyika au mambo yanayoendelea katika jamii.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu kila kitu mtu anachoweza kufanya, unatakiwa kufanya hesabu zako na kueza kupata majibu sahihi. Ata katika biashara, unahitaji kufanya hesabu ili kuweza kujua faida na hasara na pia kuweza kueka rekodi sahihi. Hivyo ni lazima niweze kupenda hesabu ili kueza kusaidia katika maisha yangu ya kila siku.

Hapana, sipendi kusikiliza hadithi za ajabu kwa sababu kwa upande wangu hazita kuwa na mafundisho au maana yoyote ile. Napenda kusikiliza hadithi za maana ambazo zineza kufunza, kuelimisha na pia kuburudisha. Hadithi za ajabu haziwezi kutoa vitu hivyo vyote. Hivyo siwezi kupenda hadithi za ajabu.

Kitu kinaponipa motisha kazini, nipale ninapoona wanafanya kazi au wateja wangu wa meweza kufurahi kutokana na huduma ambazo ni meweza kuwapa. Kitu hicho kinaweza kunitia moyo na kuniweza kunifanya niweze kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kueza kuvutia wateja zaidi.

Ndiyo, mimi huweza kufanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwani kuweza kushirikiano na kufanya kazi, inaeza kufanya kazi kuwa nyepesi na kufanya kazi kwa ukubwa zaidi, ukilinganisha na kufanya kazi pekee yako, kwa sababu utafanya kazi kwa udogo na utachukua muda mwingi zaidi. Hivo, inashauriwa mtu kuweza kufanya kazi kwa ushirikiano na watu wengine ili kuweza kufikia malengo makubwa na kuweza kufanya kazi kwa umbali unaohitajika.

Ndoto yangu kubwa ni kueza kuwa mwana biyashara mkubwa ambaye anatambulika kitaifa na kima taifa. Hio itaweza kunifikishia malengo yangu wa kueza kukutana na wafanya biashara wengine ambao wamebobea katika sekta hii. Hivyo na mumba mungu aweze kunisaidia niweze kutimiza ndoto hiyo ikiwa bado nipo hai.

Napenda kuchukua maoni kutoka kwa watu ingine kwa sababu uwezi kujiangalia mwenyewe na bali unaweza kuangaliwa na mtu ambaye yupo pembeni yako au upo mbali. Kwa kuweza kupata maoni hayo, basi mtu unaweza kujikirekebisha kwa mazuri hau kwa mabaya yale ambaya na yanawatenda. Hivyo naweza kupokea maoni hayo kwanjia nzuri na kwanjia ambaya.

Napenda kula katika mgahawa ambao unaweza kuchoma nyama kwa sababu mgahawa huo upo karibu na nyumbani na ni chakula ambacho naweza kukipenda. Pale nina poweza kupata nyama pamoja na kachumbari na ugali. Hivo na furahi sana ninapoweza kula chakula hicho. Mgahawa huo haupo mbali sana na nyumbani hivyo inakua raisi kuweza kupata huduma hizo kwa wakati sahihi.

Aina ya wanyama ambao ninawapenda ni wanyama wa aina ya paka. Hiyo imebeba chui, simba, pamoja na mnyama mwingine ambao nimeweza kumsahau jina. Wanyama hao wanaweza kuonyesha nguvu kubwa sana na pia ni wanyama ambao ni ya adimu, sio rahisi kuwapata. Wanapatikana tu katika mbuga za wanyama, hivyo kuweza kuwaona ni lazima uende katika mbuga hizo. Wanyama hao pia wameweza kutuonyesha njinsi ya kuweza kutafuta chakula kwa nguvu na bidii. Hivyo ni wanyama wa aina ninayawapenda.

Pale ninapokuwa na wasiwasi basi mimi huweza kumtafta mtu ili tuweze tukaongea na aweze kunipa mawazo mengine tofauti au kuweza kunituliza. Ninapo shindwa kumpata mtu basi mimi huweza kuenda kujifungia sehemu na kuweza kulala ili wasiwasi na hasira ziweze zikapungua.

Likizo yangu ya ndoto ni pale ambapo nitaweza kushiriki na kueza kuwaona wanyama katika mbuga za wanyama iliopo katikati ya jiji inayoitwa Nairobi. Pale nitaweza kuona wanyama tofauti kama simba, chui, twiga, na wanyama wengine. Hao ni wanyama ambao napenda sana na ningepata nafasi ya kuweza kuwaona naweza nikafurahi sana. Naweza kupenda kusafiri na rafiki yangu ambaye ninampenda sana ili tuweze kutengeneza kumbukumbu pamoja. Ningependa sana kuweza kupumzika au kuweza kutembelea maeneo haya ili niweze kujifunza mambo tofauti kuhusu wanyama.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu unapopiga picha unakuwa unaweza kutengeneza kumbu kumbu ya mambo ambayo yanafanyika wakati huo katika maisha yako. Na picha pia zinakuwa zimebeba historia ya mambo mengi ambayo ya metendeka au yalitendeka hapo awali. Hivyo, napendelea sana kupiga picha ili niweze kuweka kumbu kumbu zangu ambazo zita kuja kunifaidi baadae.

Naweza kulinda faragha yangu mtandaoni kwa kutokueka mambo mengi ambayo ni ya binafsi katika mtandao. Hiyo inaweza kuwapa watu mawazo ya jinsi maisha yako yanaendelea. Pia naweza kuchunja wale marafiki ambao nakubaliana nao au kuweza kuwapokea katika mitandao. Hii imeweza kunisaidia kueza kueka kikundi cha marafiki wachache ambao wanaweza kutunza siri mtandaoni. Na pia njia ya tatu ambao natumia ni pale mtu anapokuwa analeta vurugu au maoni machafu basi naweza kumuondoa katika orodha ya marafiki wangu mtandaoni.

Hua nangoja barua pepe mara moja au mara mbili kwa siku kwa sababu zile karatasi muhimu au yale maelezo muhimu kazini yanayo hitajika basi huweza kutumwa kwa njia ya barua pepe. Iyo inasaidia kuweza kueka rekodi ambazo haziwezi kupotea na zinakuwa kama ushahidi.

Hapana, sipendelei kucheza michezo ya video kwa sababu huchukua muda mwingi kuweza kufanya michezo hiyo. Na pia, sipendelei kucheza michezo ya video kwa sababu pia sina vifaa vya kuweza kutumia kucheza michezo hiyo. Badala yake, mimi hupendelea kusoma vitabu au kucheza michezo ya nje ili niweze kukutana na hali ya hewa badala ya kukaa ndani.

Napenda kuvaa nguo ambazo zimenitosha vizuri zenye usafi na ambazo zinampa mtu uhuru au uwezo wa kuweza kutembea au kuweza kutoka mbele za watu. Nguo ambazo sio nadhifu huwa zinamfanya mtu aweze kujihisi aibu akiwa mbele za watu. Hivo ukiweza kupata nguo ambayo ina unadhifu na yenye rangi nzuri na ikiwa safi basi nguo ya aina hiyo inaweza kunifaa.

Mara nyingi wikendi mimi huweza kujumuika na ndugu na marafiki na kuenda sehemu tofauti tofauti za burudani ili kuweza kupunguza mawazo na kupata burudani. Njia hiyo pia inaweza kutukutanisha na kuweza kucheka na kubadilishana mawazo. Wakati mwingine pia naweza kukaa nyumbani na kuangalia sinema bila kueza kutoka. Hiyo pia inanisaidia kuweza kujumuika na familia na kuweza kutengeneza upendo katika nyumba.

Ndiyo, nimeweza kununua tiketi za Tukio ambapo ulikuwa ni mchezo wa mpira. Niliweza kununuwa tiketi hizo ili niweze kupeleka familia waweze kupata burudani kwanjia ya mpira. Tuliweza kufurahi kwa kuweza kuona timu tofauti zikicheza na kupata ushindi.

Mimi husherehekia mafanikio ya timu kwa kuweza kujumuika au kuenda katika kumbi za starehe na kuweza kunywa na kupata densi. Njia hiyo inaweza kutusaidia kusherehekia vizuri mafanikio ambayo yanaweza kutokea katika timu yetu pendwa. Njia nyingine ni kuweza kutumiana zawadi pamoja na jumbe fupi ya kuambiana hongera.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuweza kuwasaidia pale wanapokwama na pia naweza kuwa na adabu na heshima kwao ili nisiweze kuwakwaza. Namba tatu ni pia kuweza kufanya kazi yangu kwa bidii bila kuweza kuingia katika kazi ya mtu mwingine ambayo itafanya akasirike na kuweza kutengeneza mahusiano mabaya.

Mimi ushugulikia kazi za dharura kwa kuweza kuwapigia simu, wafanyakazi wenzangu ili tuweze kujumuika na kufanya kazi hiyo pamoja. Tukiwa wengi basi kazi huchukua muda mfupi kuweza kufanyika na tunaweza kufanya kwa ukubwa. Hivyo ninapokua na kazi ya tharura na weza kuatafuta watu wa ziada ili tuweze kufanya kazi hiyo kwa haraka zaidi kwa sababu ya uhitaji wake.

Mimi hutoa sadaka pamoja na michango. Sadaka naweza kutoa pale ninapokua nimeenda kanisani au katika huduma yoyote ambayo inasaidia katika kanisa. Na michango pia tunaweza kutoa kwa mahitaji tofauti ya watu wenye kua na shida hili iweze kuwasaidia.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo wafanya kazi hufanya kazi zao kwa bidii na bila kuweza kumsumbua mtu yoyote. Na pia mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo muajiri anapotua nafasi au mazingira ya kufurahisha mfanya kazi kuweza kufanya kazi yake bila kuweza kusumbuliwa na mtu mwingine yoyote.

Mimi hutumia muda wangu wabure kwa kueza kusoma vitabu au kueza kusoma makala na pia kueza kusikiliza radio na pamoja na tv. Hii naweza kusaidia kufungua upeo wangu wa kueza kufikiria na kueza kupata mawazo mapya kupitia njia hizo ambazo ni mezielezea hapo.

Nimeweza kuzaliwa katika mji unaoitwa Nairobi, ni mji ambao ni mzuri wenye watu wengi na utafutaji wa pesa upo vizuri sana kwa sababu ni mji mkuu wa nchi ya Kenya. Vitu ambavo vinaweza kufutia katika mji wangu ni kwamba ni mji wenye biashara nyingi na ni mji ambayo pia unambuga za wanyama katikati ya jiji. Mambo mazuri ambao na kumbuka kupitia mji wangu ni pale ambapo nilikuwa naweza kutoka na kuenda sehemu mbali mbali ambazo zimeweza kutengwa kwa ajili ya watoto na hapo tulikuwa tunaweza kucheza pamoja na watoto wengine na kueza kupiga picha ilikuweza kutengeneza kumbu kumbu Mimi uweza kurudi katika mji huo mara kwa mara kwa sababu familia bado ipo hapo na hivyo naweza kujumuika nao ilikuweza kukaa pamoja Mji huu ni maalumu kwa sababu umebeba historia yangu ya maisha pamoja na ndugu na jamaa na marafiki.

Mimi hupenda kupika. Napenda kupika vyakula tofauti na vyakula vya aina mbali mbali. Kupitia njia hii basi mimi uweza kutengeneza tabasamu nafuraa kwa familia pamoja na marafiki. Sana sana napenda kupika ugali ama wali pamoja na samaki. Chakula hiki huwa kitamu pale ninapoweza kuongeza nazi au maziwa. Napenda kupika na pia napenda kula chakula kizuri.

Napenda kufatilia matukio ya kimataifa ili kueza kujua ni ya ni mambo yapi yanaendelea katika mataifa mengine. Na njia ninazoweza kutumia kufatilia matukio hayo ni kuweza kuangalia au kusikiliza rununu za kimataifa kama BBC, DW, pamoja na CNN. Nikiweza kuangalia chaneli hizo au kusikiliza, basi naweza kujua mambo gani yanaweza kutokea kimataifa.

Ndio napenda mvua kwa sababu pale mvua inaponyesha basi mazao yanaweza kukua ambayo tumeweza kuyapanda shambani. Na pia mvua inaponyesha inaweza kupunguza vumbi lililopo pale msimu wa jua ulipokuwa. Mvua pia inaponyesha basi tunaweza kupata maji ya kutosha na hivyo tunaweza kufanya mambo mengine yote ambayo yanahitaji maji. Na kama tunavyojua, maji ni uhai na tunaweza kupata maji hayo kwa kuweza tu kupatia mvua.

Filamu ninayoipenda zaidi ni inaitwa haki ni filamu ambao niliweza kuiangalia inaongelea mama ambaye mtoto wake aliweza kufanyiwa unyama na hivyo iliweza kuchukua mda mwingi kabla ya maaskari kuweza kuthibitisha unyama huo na mtoto huyo kweza kupata haki. Ilikua na huzuni lakini mwisho wa siku tuliweza kuona vituo vya usalama kuweza kufanya kazi yao kwa umakini na kuweza kumpa haki mtoto huyo. Nilipenda sana kuona filamuhio kwa sababu ina mafundisho mengi kuhusu maisha na mambo ambayo ya natokea kila siku.

Naweka neno siri salama kwa kuweza kuficha na mtu yote asiweze kujua na pia kuweza kubadilisha kila wakati ili pale mtu anapoweza kujua basi asiweze kuulielewa tena. Hiyo inaweza kunisaidia kuweka salama na mtu asiweze kuingilia neno salama hiyo au neno siri hilo na kuweza kufanya mambo ya sio hitajika.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu tupo katika ulimwengu wa utandawazi na teknolojia. Hivyo unaposhindwa kuelewa mambo ya teknolojia basi maisha yanakuwa hayaendi Unatakiwa kuweza kujaribu teknolojia mpya ili kuweza kurahisisha vitu au kazi kwa sababu vitu hivi vimeweza kutengenezwa kwa ajili hiyo.

Napenda chakula chenye ladha ya chumvi kuliko ladha ya sukari kwa sababu chakula chenye ladha ya chumvi ni mifano mingi, mfano nyama, unaeza ukala wali, unaeza ukala ndizi, unaeza ukala ataka chumbari kwa sababu hivyo vyote vinawe kwa chumvi badala ya sukari. Na ladha ya chumvi unifuraisha sana kwa sababu chumvi inamadini na inaweza kusaidia mwili.

Ndio, mimi huweza kula chakula cha haraka na nakipenda sana kwa sababu hakichukui muda mwingi kutayarishwa na ni rahisi kuweza kukipata. Hivyo kama unamuda mchache wakuanda chakula, unaweza ukachukua chakula cha haraka kama viazi vilivyowekwa kwenye mafuta, pamoja na mayai. Hivyo inakupunguzia muda wakuweza kupika chakula.

Tunda langu la kupendezwa ni maembe, pamoja na machungwa. Matunda haya nayapenda kwasababu yu huwa yu yapo kwenye msimu kila siku na ni rahisi kuyapata. Pia ukiangalia gharama zake siyo kubwa sana hivyo mtu yoyote anaweza kununua na kuweza kupata matunda hayo kwa urahisi.

Mimi huweza kuokota chafu au taka pale mbapo naweza kukutana nazo, mfano chupa au makaratasi na kuweza kuweka katika vifaa sahihi vya kuweza kubeba uchafu. Njia hiyo mimi huweza kutumia kulinda mazingira na pia na hakikisha ya kwamba situpi taka ovyo na hiyo pia inasaidia kuweza kutunza mazingira.

Kumbukumbu ya utotoni ni pale ambapo ningeweza kutoka na marafiki, kutoroka nyumbani na kuenda kucheza bila mzazi kueza kujua. Pale tulikuwa tunaweza kufanya michezo ya hatari ambayo ilikuwa inahatarisha maisha yetu. Lakini ni kumbukumbu ambayo niko nayo ya utoto kwa sababu niliweza kutengeneza marafiki wazuri ambayo bado nawasiliana nao hadi muda huu.

Mimi hupenda kufanya kazi na wengine kwa sababu tukifanya kazi kama tupo wengi basi kazi hiyo huweza kuchukua muda mfupi na pia tunaweza kufanya kazi nyingi kwa wakati ambao ni mchache. Lakini ni kifanya kazi pekee yangu basi mimi huweza kuchukua muda mwingi na ninapoweza kukosea huwa sina mtu wakueza kunishauri niweze kufanya kitu gani sahihi. Pale tunapofanya tukiwa wengi, makasa hayo huweza kuonekana haraka na tuneza kuyarekebisha na kueza kusonga mbele.

Nashughulikia udhaifu wangu kwa kuweza kuutendea kazi na kuweza kujaribu kurekebisha ili udhaifu huo uweze kuwa nguvu kwa upande wangu. Pale ninapoweza kushindwa basi naweza kuomba msaada kutoka kwa haa. Wafanya kazi wenzangu ili ni waweze kunisaidia kutengeneza udaifu huo.

Napenda filamu aina ya hisia kwa sababu ukiweza kuangalia filamu hizo, unaweza kujifundisha mambo mengi hasa kuhusu mahusiano na pamoja na urafiki. Filamu hizo huweza kuelezea hisia za watu na hivyo ukijiweka katika viatu vyao unaweza kujifunza mambo mengi.

Nilipokuwa mtoto nilikuwa napenda sana kufanya michezo. Nilicheza michezo ya tofauti na aina mbalimbali pamoja na watoto wenzangu. Ikiwemo kucheza michezo ya kupika, pamoja na kucheza na midori au mwanasesere. Michezo hiyo nilikuwa naipenda sana kwa sababu ilikuwa inanifanya niweze kujihisi kuwa na furaha.

Nikiwa nyumbani, basi mimi huweza kugawanya takazangu, taka ambazo ni vyakula, pamoja na maganda, mimi huweza kueka sehemu tofauti kwa sababu, taka hizo huweza kuoza, na pia taka ambazo haziwezi kuoza kwa haraka, mimi pia huziweka semu tofauti, hivyo pale zinapokuja kuchukuliwa nampa kazi rahisi na za kueza kutofautisha taka hizo.

Na niliweza kuamuka mda wa saa moja asubuhi na kuweza kuingia bafuni na kutumia bafu. Basi nilichomaliza, niliweza kuja kitandani na kueza kuchukua simu pamoja na kitabu na kuweza kusoma kwa mda mfupi. Hivyo niliweza kujua habari ya mambo ambaye naweza kuendelea na pia kueza kuongeza maarifa. Baada ya hapo, nitaweza kupika chai pamoja na mkate Nitakapomaliza kunywa chai, nitaenda kuoga ili niweze kujiandaa kuenda kazini na hivyo ndio huwa ratiba yangu ya kila siku asubuhi.

Programu ninazotumia mara nyingi ni programu ya Facebook, Instagram, pamoja na TikTok kwa sababu programu hizo zinakuwa zimebeba mahudhui ya elimu ya burudani pamoja na dini. Hivyo inaweza kunisaidia katika mawazo yangu ya kila siku na pia inaweza kunisaidia kufanya mambo mengine kama kuweza kufanya matangazo na pia kuweza kujumuika na marafiki zangu waliopo mbali na karibu.

Muziki ninausikiliza mara nyingi ni muziki wa asili pamoja na muziki wa jadi. Muziki huo unaweza kunisaidia, kueza kujua historia ya pale tulipotoka na mambo ambao tulieza kuyapitia. Muziki huo unakua umebeba asili nyingi sana na unakua umebeba jumbe nyingi hambazo sio rahisi kueza kuzipata katika muziki wa haina nyingine yote hile.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni wale watu wanaopenda kuingilia maisha ya mtu mwingine au kutaka kujua vitu vinavyoendelea katika maisha ya mtu mwingine kwa sababu hayo mambo yanakua hayakuhusu na hivyo unafaa uache hiyo tabia.

Mimi huweza kuwainisha kazi na maisha mengine au kuweza kutofautisha kazi na maisha yangu binafsi kwa kuweza kutenganisha marafiki wangu wa kazini pamoja na marafiki wangu wa maisha binafsi. Kwa kuweza kufanya hivyo, tunashindwa inaweza kutokugongana katika nafasi hizo mbili. Na pia pale ninapomaliza kazi, mimi huenda nyumbani na sijihusishi na wafanya kazi wangu wa kazini.

Hapana sipendelei kuvaa vipuli kwa sababu nakuwa sijatoboa masikio au pua ambayo itaniwezesha kuvaa vipuli hivyo. Na pia sijaweza kupata vipuli sampuli yangu hambavo naweza kupenda ili niweze kuvivaa.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa mapambo. Katika dunia ya sasa hivi, watu wamezingatia sana mapambo. Hasa pale wanapoweza kufanya shuhuli zao kama sherehe. Ivo wanahitaji mpambaji wakuweza kuja kutengeneza mazingira hayo yaweze kuvutia. Nikiweza kuimarisha ujuzi huo, basi nitaweza kupata pesa ya ziada, pale ninapoweza kufanya kazi hiyo kwa wateja.